Ningependa kujifunza nini kipya? Ningependa kujifunza teknolojia. Teknolojia inayozalisha kila siku. Hasaa za AI ambazo kila siku zinagunduliwa AI mpya za mambo tofauti tofauti. Ndo kati ya kitu kipya ambacho ningeweza kujifunza ili niwe bora katika hiyo kitu.

Naweka neno siri salama vipi? Neno siri naliweka salama kwa kulibadilisha mara kwa mara. Ndo neno siri langu wanaliweka salama. Nalibadilisha mara kwa mara. Bada ya mda wa mda flani, nitabadilisha neno siri. Ndo namna mbogo wanaweka neno siri langu salama.

Mahali pa historia ambapo napenda kutembelea, napenda sana kutembelea. Tawa la Ujerumani, Paris, German. Tawa la Ujerumani napenda sana nifike mahali hapo pa historia. Nijue kumbu kumbu ya hicho kitu kwanini kilijengwa hiyo, tawa kwanini ilijengwa. Ndo sehemu ya mahali ya historia ambayo napenda sana kutembelea.

Msimu ninaopenda wa mwaka ni msimu wa sikukuu ni msimu ambao unaunganisha unatuunganisha kama ndugu lakini unatuunganisha sana na jamii wale wanaokuwa makazini hurudi kwa ajili ya huu msimu wa sikukuu kwa hiyo msimu wa sikukuu ndani ya mwaka huwa ndio msimu ninaoupenda zaidi.

Kitu cha kwanza ni nacho kifanya kabla sijaanza kazi, au napoanza kazi, huwa kwanza naomba, na muomba mungu, ndo huwa kitu cha kwanza ni nacho kifanya kabla sijaanza kazi, na muomba mungu baada ya hapo ndo naanza kupitia kazi, iyo inahitaji nifikie wapi hiyo kazi, inaintaji nifanyeje hiyo kazi.

Mboga gani unazopendelea kula nimi napendelea sana kula mboga za majani lakini ninapendelea kula nyama mboga inazo pendelea sana sana kula ni mboga za majani na nyama ni kati ya mboga ambazo mimi zinanipa mboga Najisikia vizuri nikiwa na hazira lakini naona zinanipa nguvu na virutubisho vile ambavyo nahitaji kwenye mwiri wangu mboga za majani na nyama.

Nafanya mazoezi ya asubuhi au jioni Mimi hufanya mazoezi wakati wa asubuhi Ninapo amka naamka nikiwa nikiwa najiskia vyema kufanya mazoezi Kwa hiyo mie asubuhi na mapema ndio huwa nafanya mazoezi mazoezi yangu yanaweza ikachukua nusu saa hadi saa moja Lakini sana sana mimi hufanya mazoezi asubuhi Ndio huwa nafanya mazoezi.

Mimi ningependa kufanya kazi na peke yangu wawe. Mimi napenda kufanya kazi na wenzangu. Peke yangu naweza nikafanya kazi lakini napendelea sana kufanya kazi na wenzangu. Nikiwa nafanya kazi na wenzangu, tunabadilishana mawazo namna ya kufanya kazi lakini namna ya uzoefu ambao unaeza kufanya kazi ikawa bora. Napenderea zaidi kufanya kazi nikiwa na wenzangu.

Mimi napendelea sana kunywa chai. Chai napendelea kunywa na chai mimi huandaa mwenyewe. Wakati ambao mi wanapendelea kunywa napendelea sana kunywa chai wakati wa asubuhi na jioni. Ndio huo wakati ambao huwa napendelea mimi kunywa chai yangu. Mahali ambapo huwa mi napendelea kunywa hiyo chai yangu napendelea kunywa chai ni kiwa nyumbani asubui na jioni kwa sababu huwa naiandaa mwenyewe. Na hiyo chai huwa naiongezea tangawizi, huwa naongezea tangawizi ndo nasikia yaani yanipa kile nacho kiitaji ndani ya mwili Siwezi nikakaa vyema au siwezi nikajisikia vizuri nikiwa sijanywa chai ya tangawizi.

Ndio, napenda sana kujifunza historia. Historia inanifundisha mambo mengi. Yale yaliyopita, lakini pia historia hutukumbusha kule, ambacho kilicho vitu ambavyo viliwahi kutokea. Kwa hivyo napenda sana, napenda sana kujifunza historia.

Wakati wa jua kali ni wakati ambao mii huwa napenda kufanya shughuli ambazo zita nifanya nisikae jua ni niwe kwenye kivuli. Lakini wakati wa jua kali ndo wakati ambao uwa mii nafanyanga mazoezi. Ili nipunguze jasho mwilini taka mwili yote ambayo inakuwa mwilini tuondoe kabisa.

Napenda kufanya mazoezi ya muiri mara moja kwa siku ambo sana sana hua nafanya wakati wa jioni ndo wakati ambo huwa mii napenda kufanya mazoezi Ko mara ua nafanya mara moja kwa siku ndo wakati ambo naona nisarama kwaangu kufanya mazoezi.